Mimi huwa naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki na mimi huwa naenda asa siku ya jumapili na huwa napenda sana kwenda kipindi cha asubuhi ili niweze kupata neno na pia niweze kupata mahubiri kama ni kitu cha kwanza. Halafu baada ya hapo huwa naenda shughuli zingine ambazo huwa nafanya iyo siku ya jumapili.